Mimi hushirikiana na wafanyi kazi wenzangu katika kila jukumu tunalopewa. Mimi pia ni muaminifu katika kazi yangu. Mimi hutimiza ahadi yangu na kufatilia ukweli. Mimi hutatua migogoro kwa busara na shugulikia kila changamoto au matofauti yoyote katika njia ya amani na ya kitaaluma. Na hakikisha kwamba ni meheshimu kila mtu awe mkubwa wangu ama mdogo wangu na pia kuangalia tamaduni ili nisije nikaudhi mtu. Mimi huasiliana vizuri sana na wafanyi kazi wenzangu kwanjia ya heshima mara kwa mara. Mimi pia hujali na kutamini wengine sana na kutambua michango ya kila mfanyi kazi na kuwapongeza wanapofanya kazi vizuri.

Mimi nafanya kazi katika kampuni ya teknolojia na mara nyingi changamoto tunazopitia ni kama mzigo mkubwa wa kikazi na hii inasababisha mtu awe mchovu wa kiakili na pia wakiafya na wakati mwingine mtu anapatwa hadi na msombo wa mawazo kwa sababu unapewa muda mfupi sana ili uweze kumaliza kazi fulani. Ama pia kuna shinikizo lakua na matokeo mazuri na pia utapata kuna migogoro kazini kwa sababu ya tofauti katika kimitazamo na pia kitabia na wakati mwingine hata kuna motisha kidogo sana kwa kuwa mtu hatambuliwi ama kuthaminiwa Hawaoni juhudi zako ama wanakupuuza na hii inafanya mtu awe mpungufu katika ari ya kufanya kazi kwa bidii mtu yaani anaifanya kazi yake kama mtindo tu Wakati mwingine utapata kuna mabadiliko ya kighafla katika taratibu au kanuni ama hata kiteknolojia na hii inachukua muda mrefu sana kabla mtu aweze kujifunza ama kuzoea katika teknolojia ama katika kanuni hizo na mtu anakuwa na changamoto mingi sana hasa mwanzoni Wakati mwingine pia utapata kuna mawasiliano duni katika idara labda kwa wakuu na mtu anakosa kuelewa na hii nachangia mtu afanye makosa kazini. Wakati mwingine hata hakuna vifaa vya kufanya kazi ama unapata hata teknolojia kazini ni duni na hii inachangia mtu afanye kazi vibaya.